Wakati ninapo hitaji msaada kazini, kwanza hujitahidi kutambua tatizo lenyewe vizuri. Ujiuliza ni sehemu gani hasa inanikwamisha na ni aina gani ya msaada ninaohitaji. Hii hunisaidia kuomba msaada kwa njia iliyo wazi na yenye mwelekeo badala ya kuchanganyikiwa. Baada ya hapo, huwasiliana na mfanya kazi mwenzangu au msimamizi kwa heshima. Naeleza changamoto ninayokutana nayo kwa uwazi na bila kujilaumu au kulaumu wengine. Ninaamini kuomba msaada sio udhaifu, bali ni ishara ya uwajibikaji na nia ya kufanya kazi kwa usahihi Pia husikiliza kwa makini ushauri ninaopewa Ninajifunza kutokana na uzoefu wa wengine na hujaribu kutumia kile ninachoshauriwa kuboresha kazi yangu Wakati mwingine, huandika maelekezo au vidokezo ili nisiwe na tatizo hilo tena siku zijazo Kwa ujumla, ninapohitaji msaada kazini, huomba kwa wakati, uwasiliana kwa wazi na kujifunza kutokana na msaada ninaopata. Hii hunisaidia kukua kitaaluma, kuimarisha mahusiano kazini na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ubora unautakio.

Mara nyingi, mimi hucheza na marafiki zangu au watu wa karibu nami. Tunapokuwa pamoja, iwe ni kucheza mpira, mchezo mwingine ya burudani au hata mchezo ya video, huwa tunafanya kwa ajili ya kufurahia na kupunguza mawazo. Kucheza na marafiki hunifanya nijisikie huru, nicheke na kusahau msongo wa mawazo wa kila siku. Wakati mwengine, hucheza pia na wafanyikazi wenzangu, baada ya kazi au wikendi. Hii husaidia kujenga urafiki zaidi na kuboresha mahusiano nje ya mazingira rasmi ya kazi. Tunapocheza pamoja, mipaka ya kazi hupungua na mawasiliano kuwa rahisi zaidi. Kuna nyakati pia ambapo hucheza peke yangu. Hasa, kama ni mchezo wa kujiburudisha au kufanya mazoezi kidogo. Huu huwa muda wa kujituliza na kujifurahisha mwenyewe. Kwa ujumla, napenda kucheza na watu ninaojisikia huru nao kwa sababu michezo hunoga zaidi. Inaposhirikishwa na wengine na kuleta furaha pamoja.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

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye furaha. Kawaida, huanza kwa kuwa na wakati na familia na marafiki wa karibu, tukizungumza, kucheka na kushirikiana chakula. Hii inafanya siku hiyo iwe malumu zaidi, kwani napata hisia ya upendo na kuthaminiwa na watu wa karibu. Mara nyingine, hujumuisha keki ya siku ya kuzaliwa na baadhi ya zawadi ndogo. Jambo linaloongeza furaha na msisimuko. Hata kama si sherehe kubwa, hata tukikaa nyumbani tu, tukifurahia chakula na mazungumzo ya kawaida, uhisi kuwa ni siku tofauti na ya kipekee. Pia wakati mwingine, ninapenda kutumia siku hiyo kufanya jambo nililolipenda sana kama kutembea, kutazama filamu nzuri au kutembea nje Hii hufanya siku ya kuzaliwa iwe tu kuhusu, iwe si tu kuhusu sherehe, bali pia kuwa na muda na wa kujifurahisha na kujitunza binafsi. Kwa ujumla, kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa ni mchanganyiko wa furaha, upendo wa familia na marafiki na muda wa kujitunza. Jambo linalobaki kumbukumbu vizuri moyoni.